Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni bahari ya hindi. Hasa kando ya pwani ya Kenya, kule pwani. Maji yake ni safi na rangi ya blue toka juu. Yenye wingu la upepo mwanana na mawimbi madogo yanayopiga pwani kwa utulivu. Fukwe zenye mchanga mweupe na miti ya komba. Zinaunda picha nzuri sana. Zaidi ya hayo, mandhari ya jua, linapochomoza au kulala, linapokaa baharini ni ya kuvutia sana na inafaa mtu ajisikie amepumzika na kushangazwa na urembo wa asili.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Hii hunipafursa ya kugundua ladha mbali mbali na tamaduni tofauti kupitia chakula. Kila marani napojaribu chakula kipya huwa ni msisimko wakipekee. Na pia kuna panua ufahamu wangu kuhusu jinsi watu wanavyopika na kula sehemu tofauti za dunia. Zaidi ya hayo, kujaribu vyakula vipya kuna nifundisha kushirikiana na kufurahia mambo mapya kwa moyo. Wazi.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki. Kupiga chombo cha muziki hunipa furaha. Utulivu na njia ya kuonyesha ubunifu wangu. Pia huu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu kiakili. Zaidi ya hayo kupiga chombo cha muziki. Kunanifundisha uvumilivu nidhamu na kuendelea kujifunza bila kuchoka.

Ndio, nafuata matukio ya kitaifa, hii inanisaidia kuwa na ufahamu wa mambo yanayotokea duniani, kuendeleza maarifa yangu na kuelewa muktadha wa kisiasa, kiuchumi na kijamii, pia kunanisaidia kubashiri mwelekeo na fursa zinazoweza kuathiri maisha yangu na kazi. Kwa ufupi ni njia nzuri ya kubaki na habari na kuwa sehemu ya jamii ya kimataifa.

Naam, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nilianza kwa kujifunza midundo ya msingi na kuendelea hatua kwa hatua kuboresha ujuzi wangu. Kupiga gitaa kunanipa furaha. Huu hunisaidia kupumzika na pia ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu wangu kupitia mziki.

Ndiyo, napenda kukula samaki, lakini si sana kiasi cha kuipenda kila siku. Wakati mwingine napendelea, vyakula vingine kama nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe au mboga za kawaida. Samaki huwa na latha nzuri na ninachagua nzuri, inapokuja suala la afya, kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini na mafuta yenye afya. Lakini mara nyingine si rahisi kwangu kuvitaka kila wakati. Hivyo napenda kula samaki mara kwa mara. Lakini siyo kila siku.

Ndiyo, ningependa kutembelea mji wa bali. Bali ni mahali pazuri, penye mandhari ya kuvutia. Kutoka kwenye fukwe zake za mchanga mweupe, maji ya samawati, hadi kwenye milima yenye misitu na maeneo ya kilimo ya mpunga. Pia ina utamaduni wa kipekee, makanisa ya kale, sherehe za kitamaduni na chakula cha ladha tofauti. Ningependa pia kujifunza kuhusu maisha ya wenyeji kushikiriki katika shughuli za kienyeji na kupumzika huku nikifurahia. Mandhari mazuri ya bali.

Mchezo wangu naufurahia zaidi katika olimpiki ni mchezo wa miguu. Napenda jinsi unaunganisha wachezaji na mashabiki kutoka sehemu mbali mbali za dunia na kila mechi huja na msisimuko wa kipekee. Napenda pia mbinu za wachezaji, kasi ya mchezo na jinsi kila timu inavyopanga mikakati ya kushinda. Kushuhudia mabao wa makali na shangwe la mashabiki kuna nifanya nijisikie sehemu ya tukio. Hilo.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Kununua mtandaoni ni rahisi na kunatoa fursa ya kutoa bidhaa tofauti kutoka sehemu mbalimbali bila kuhitaji kutoka nyumbani. Pia unaweza kulinganisha bei, kusoma maelezo ya bidhaa na kuona maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Ingawa mara nyingine napendelea kuona bidhaa uso kwa uso. Kununua mtandaoni kunarahisisha sana maisha na kunaokoa muda.